Mnyama na fuga sahi ni kuku, niko na kuku karibu kumi. Na mwenye naeza taka kufuga ni mbuzi. Niko na space yenye naweza weka mbuzi And nataka nikijenga hiyo nyumba mpya ya kuku. Ikuwe pia na section ya penye nitaweka mbuzi.

Mahali pazuri penye nishaienda kusafiri ni huku kenya pwani Pwani. Kuna kunapendeza sana kwa sababu ya beach likuwa mara yangu ya kwanza kuenda huko shelly beach iko huko likoni. Na mimi ilinipendeza sana. Halafu wapi kwingine nimetembea ikanipendeza sana sana pwani iyo area ya mtwapa huko bamburi huko kulinipendeza sana.

Asubuhi ile kitu nakula sana ni mkate. Mkate kwa sababu tumezoea halafu slices ni mingi. So, venye nimezoea kulelewa kwa familia, tunajua mkate kila mtu ataweza kupata a slice or two. Alafu tunakula tunapaka blue band. Wengine wanapaka peanut butter, wengine wanapaka jam. Wengine wanapaka asali kwa mkate. Lakini mara nyingi nakula mkate pamoja na chai ya asubuhi.

Anapenda kutembea kwa miguu sana. Actually hiyo hata ndiyo my preferred way ya kutembea kwa sababu na iko therapeutic na naweza kuexercise miguuu yangu. Na pia naweza kurelax kili yangu wakati natembea. Kwa hivyo kutembea kwa miguu hiyo ni my favorite hiyo ni kitu napenda sana.

Sina any specific lakini recently nilikula red velvet na ilinipendeza. Keki kuna rafiki yangu alinipikia. Alafu yeye ndio aliniwekea hizo flavor akanyambia hiyo ndiyo ile ile yenye inaeza nipendeza na kwa kweli after nimekula hiyo red velvet ilinipendeza.

Mufunzo nimesaidia sana kazini ni kukuwa disciplined. Kumake sure that as much as ninasikia siwezi fanya kazi fulani. Nijitahidi zaidi nimake sure imeisha. Na pia nimeweza kuhifanya according to ile quality ili itajika. Kwa hivyo mimi ikishafika kwa kukujifunza kazini hiyo discipline ndio kitu yenye imenisaidia zaidi zaidi imenisaidia nijenge relationship mzuri sana na clients imenisaidia pia nieze kumakesure nimekuwa na good connections na watu. Na kumaintain long standing business contracts.

Nikitaka starehe, huwa naenda kwa my local bar, naenda najivinjari hapo for a few minutes. Alafu unaenda kwa nyumba, na relax, nikiona movie, ama nikisikiza ngoma, music. Kwa hivo, mambo ya starehe inahusu pombe kidogo, pengine sherehe kidogo, kudensi, densi pale, alafu kuona filamu na kusikiza mziki.

Hapana sijawai kufanya yoga. Nishai ona watu wakiifanya kwa tv. Nimeona watu wakirecommend huku kwa mtandao online But personally sijawai fanya yoga. Nimeona pia wanasiasa huku kenya wakirecommend watu wafanye yoga In my case sijawai kufanya yoga.

Wakati ushirikiano tunakolaborate through whatsapp group chats ama whatsapp video calls ama zoom video calls. Hiyo ndio natumia sana ni kifanya kazi ya ushirikiano juu zinatusaidia kukolaborate in real time. Na tukiweza kufanya hivo tunaeza kumaliza kazi haraka. Kwa sababu siku hizi watu wako separated na geographical barriers inabidi watu sometimes waonge ki digitali. Na mitambo kama ya Zoom ni hatusaidia sana kufanya teamwork Apps ingine kama Slack ni nzuri wakati nimekua kwa inabigger professional field. Lakini nimefanya ya Slack kidogo kuliko ya video calls za WhatsApp na Zoom.

Nachukia ya nyumbani ni ya kuosha vyombo. Mimi si ku grow up ni kipika wala kuosha vyombo. Nilikuwa kazi yangu ni kuenda kulisha mbuzi. Kwa hivyo ni kiambia na mtu yeyote nioshe vyombo mimi huchukia sana. Hata nikiwa kwangu pekee yangu mahali na napika vyombo saa zingine zinaweza kaa hapo siku mbili tatu kama sijaziosha. Halafa badaye nitapata motivation ya kuziosha lakini hiyo kazi na ichukia sana Such that siwezi ifanya kila siku. Kwa hiyo.

Nijitunze mimi sana sana sitoki nje sana. Kwa sababu the moment nimetoka nitapatana na potential accident. Nezapatana na ingine bad food. Naezapatana pia na watu wengine wenye tunakorofishana ama wanidhuru. Kwa hivyo ndio nijitunze vizuri vizuri kabisa. Napenda kukaa peke yangu nikae kwa nyumba nitulie and I stay peaceful.

Kwa sababu sioni tv sana The only reason mimi huona tv ni kwa sababu ya show moja inaitwa nurse toto hiyo ni komedi fulani ya kenya director wake eni anaitwa edi butita pia yeye ni producer na pia anakuwa one of the leading characters kwa hiyo show. Hiyo show inafeature someone mwenye hayuko very competent kwa kazi yake ya kama nurse. Kwa hivo it's very funny na wagonjwa different wakikuja pia na wao ni actors kwa show zingine inapendeza sana.

Na mimi hungoja mail karibu kila siku kwa sababu niko na email address tatu. Alafu kuna zile notifications na kuwa nimeweka za kunialat kila siku kulingana na zile vitu nime subscribe. Kwa hivyo unapata mail every single day. Alafu ni different companies sometimes wanatuma kuna wanatuma after three days after two days after week. Lakini hizi vitu zote zinakuja kunipata every single day considering kwanza niko na email tatu.